Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunifanya nifurahie muda na marafiki au familia. Hunisaidia kufikiria kwa makini na huimarisha ushirikiano. Mchezo kama drafti, ludo, scramble au chess ni ya kuburudisha na pia hufundisha uvumilivu na mikakati.

Ninaposhugulikia kazi za dharura. Kwanza ninapanga kipaumbele cha haraka zaidi. Kisha ninafanya kila hatua kwa utulivu na kwa uangalifu ili tatizo lisizidi. Pia ninaharakisha kujenga mawasiliano mazuri na wenzangu ili msaada wowote au raslimali za zaidi zipatikane haraka. Lengovlangu ni kukamilisha kazi ya dharura haraka bila kufanya makosa.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu kwa makini, kuheshimu mawazo yao, kuhakikisha kila mmoja anahusiana kikamilifu katika kazi. Pia ninashirikiana katika kushugulikia changamoto pamoja kutoa msaada pale linalohitajika na kuhimiza mawasiliano wazi ili timu ifanikishe malengo kwa ufanisi.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kushugulikia miradi inayohitaji ubunifu na mipango. Kwa sababu, linanipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu, kujaribu mbinu mpya na kuona matokeo ya kazi yangu moja kwa moja. Pia, jukumu hili hunisaidia kushirikiana na wenzangu na kujifunza kutoka kwa wengine. Jambo, linaloongeza motisha yangu kazini.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara kwa mara ni kusimamia mda kwa ufanisi na kushughulikia wateja au wenzangu wenye mahitaji tofauti. Wakati mwingine, kazi nyingi au vipaumbele vinavyobadilika kwa haraka hufanya niwe na changamoto ya kupanga kipaumbele. Ili kushughulikia hili ninajaribu kupanga ratiba vizuri, kuwasiliana kwa uwazi na kukua na subira na uangalifu.

Ninasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazojulikana na mitandao ya kijamii. Pia napenda kutumia apps za habari ambazo zinatoa muhutasari wa habari za ndani na za kimataifa. Hii huniwezesha kuwa na ufahamu wa mambo yanayojiri kuelewa mitazamo tofauti na kuboresha maamuzi yangu ya kila siku.

Filamu inayonipendeza zaidi ni the pursuit of happiness kwa sababu inaonyesha uvumilivu, matumaini na juhudi za kufanikisha ndoto. Napenda filamu hii kwa sababu inahimiza usikate tamaa hata wakati wa changamoto na hunikumbusha kuthamini fursa ndogo ndogo katika maisha.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shuguli za kujitolea, kusaidia wale wanaohitaji na kushiriki maarifa au ujuzi wangu. Mara nyingine ninaweza kusaidia kwa kusaidia watoto kujisomea, kusaidia waze au kushiriki katika shuguli za usafi na mazingira. Kila hatu wandogo inasaidia kuboresha maisha ya wengine na kuimarisha jamii yetu.